Wale wachuuzi wanaozunguka wengi wanauza matunda yaliokatwa kama vile tikitimaji, nanasi, mayai pasua, mayai ambayo imechemshwa wengi utawasikia tu wakisema, kuna wenye wanauza managu pia utasikia wakibisha kwenye lango kubwa wakisema managu, managu saa hiyo ndo milio watatoa tu kuna wengine watabisha waseme chenye wanauza kama kiitikio mimi mara nyingi nanunua nanunua matunda sana sana na labda managu sababu napenda sana chakula ya kienyeji.

Eee, familia mimi, mimi kwa sasa mini kijana bado sina familia kubwa labda niseme mpenzi ama rafiki yangu, mwenye tunakaa na yeye. So, kwa hivyo, sisi watu tunapolea tu kwenye nyumba. Tukifanya shughuli za usafi, kupika na pia kutazama runinga kusikiza mahubiri ama kusikiza nyimbo za nyimbo za injili mlo ni kama kawaida tu tunapika chakula ambacho tumekuwa tunakula ugali mayai chai hivyo mapumziko ya jioni kama tusiku zingine hivo hivo. Hatuna famambo nyingi. Tutasikiza tu mziki na tupumzike tulale.

Napenda kupumzika sehemu fulani kwenye sehemu fulani huku ninakoishi ni juu ya mlima kwa hivyo nakupata nafasi nzuri ya kutazama jiji likiwa chini na kutazama ziwa Nakuru. Mara nyingi naenda huwa inakuwa wikendi, sana sana Jumapili pia naendanga karibu na ziwa huko mahali pa kutulia kuna upepo mzuri hewa safi mara nyingi ninaenda pekee yangu nikiwa tu naendesha baiskeli.

Kazi nyingi itakayapatikana miaka ijao ni kazi ya ukulima. Naam, kazi ya ukulima ndio itakuwa nyingi kwa sababu kazi nyingi zingine za kiteknolojia zinachukuliwa na AI ama huu mfumo wa teknolojia wa artificial intelligence. Umetochukua kazi nyingi ila ukulima ambao kila mtu lazima ahitaji chakula kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho hakiezi epukika na ndiyo itakuja kukuwa ya maana sana kwa sahii watu wengi hawataki kujihusisha na mambo ya ukulima haswa vijana ambao taka pesa za haraka na pia taka vitu za kiteknolojia. Teknolojia kazi ambayo haitaki kuchafuka.

Sasa familia zimenisaidia kwenye album kwa njia ya karatasi ama kwa printed form ambayo tunaziangalia kwa kulichambua moja baada ya ingine sasa tunaziangalia tu wakati tumeenda nyumbani wakati wa mapumziko ama kwenye likizo. Tunaonyeshana kati yetu, familia, tunaangalia vile tulikuwa miaka fulani iliopita nini kimebadilika, nini kita badilika, vitu kama hilo sasa.

Kwanza ndyo upande mmea, kwanza tunatayarisha shamba, shamba letu wakati wa jua. So, kwa nitatumia mfano wa jinsi sisi huwa tunafanya. Tunailima na ng'ombe, tunangoja wakati, tunailima wakati wa jua, tunangoja wakati wa mvua, tunarudia kulima tena na kama bado haitakuwa ime vunjika vizuri jinsi inavyofaa tutarudia mara ya tatu kisha mvua ikinyesha hivi itategemea ni mimea gani kama ni mahindi tutapiga mashimo ama tupige mifereji au mitaru ni halafu turushe moja moja au tupige mashimo mashimo tukipanda na kama ni mboga, kama sukuma, ama mmea ambayo inaitajika kwanza itolewe kwenye mother bed. Tutakua tumetayarisha, kisha tunachimba mashimo, tukiwekelea kama ni msimu wa jua, tutamwagilia maji, tukipanda, hivo hivo inachukua muda, inategemea, kama ni mahindi, tukisha maliza, tutapanda tu hivo. Itachukua muda kama mwezi moja kutayarisha shamba kama ni kupanda sukuma. Tutatumia mwezi moja na zaidi kama shamba ikukuwa tayari sana. Turudie mara kadhaa ikuwe udongo nyepesi ndiyo ipandwe kwa hivyo inabadilika kulingana na aina ya mmea. Marahagwe na mahindi ni hivo hivo kwa kupanda kitu kama tubako tunatangulia na pia tunaweka kwenye mother bed na tunainua udongo. Tunapanda juu ya udongo au ridge.